Napendelea viatu vyakawaida yaani sneakers kwa sababu ni vyepesi, vina starehesha na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku vina nifanya ni jisikia huru kutembea kwa urahisi na kufanya kazi bila kuchoka haraka Pia upatikana kwa mitindo na rangi tafauti hivyo ni rahisi kuvie ndana na mavazi mbali mbali.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi napumzika kidogo ili kuondoa uchovu. Naweza kunywa chai au kahawa kula kitafunwa chepesi au kunyoosha mwili. Pia hutumia muda huo kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu, kusoma habari fupi au kupumzika kwa utulivu ili kurudisha umakini. Mapumziko hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na mawazo mapya.

Ndiyo, napenda mauwa nayapenda kwa sababu yana uzuri wa asili na harufu nzuri inayotuliza moyo. Mauwa hunifanya nijisikie furaha, amani na upendo, hasa ninapoyaona yakiwa yamechanua vizuri. Pia hunikumbusha wakati wa sherehe, zawadi za upendo na mazingira ya asili na hunipa hisia chanya kila ninapokutana nayo.

Utaratibu wangu wa jioni huanza baada ya shughuli za mchana kuisha. Mara nyingi kuanzia saa sita jioni hadi saa saba usiku. Kuanza upunguza kasi ya kazi, huweka pembeni majukumu mazito na kuanza kupumzika taratibu. Naweza kuoga, kubadilisha nguo na kula chakula cha jioni kwa utulivo. Wakati wa jioni, napenda kufanya mambo mepesi kama kuangalia televisheni, kusikiliza muziki, kusoma kidogo au kuzungumza na familia au marafiki. Sina sherehe nyingi za jioni, lakini napenda mazingira tulivu na yenye amani. Jioni unipa nafasi ya kutafakari siku yangu na kupanga mawazo ya kesho. Ninapojiandaa kulala hujaribu kuepuka simu kwa muda kunywa kinywaji cha joto kama chai na kuwakikisha chumba ni tulivu. Jioni unifanya ni jisikia furaha ya utulivu, shukrani na nafuu kwa sabubu ni wakati wakupumzisha mwili na akili baada ya siku ndefu.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri sana kama pwani, sehemu hiyo ilinivutia kwa mandhari ya bahari, upepo mwanana na utulivu wa mazingira. Nilifurahia kutembea ufukweni, kuangalia mawimbi na kupumzika bila msongamano wa shughuli za kila siku. Safari hiyo ilinipa furaha utulivu wa moyo na kumbukumbu mzuri ya ambazo hunifanya nitamani kusafiri tena.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni huu, jiamini na usikate tamaa. Maisha yana changamoto nyingi lakini kila hatua ndogo unayopiga ina maana. Jifunze kutokana na makosa, jipe muda wakukua na usilinganishe safari yako na ya mwingine. Endelea kufanya kazi kwa bidii, uwe mvumilivu na kumbuka kwamba mafanikio huja kwa wale wanaoendelea mbele hata pale mambo yanapokuwa magumu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemuona kuwa wakipekee ni Michael Jordan. Na mthamini sana kwa sababu alikuwa na nidhamu, bidii na ushindani wa hali ya juu pamoja na uwezo wakubadilisha mchezo wakati wawote. Alikuwa kiongozi mzuri na aliwapa motisha wachezaji wenzake kuamini kuwa ushindi unawezekana. Mchezo wa ajabu ninao ukumbuka ni ule wa NBA Finals, ambapo alicheza kwa ujasiri mkubwa hata akiwa chini ya shinikizo, akifunga pointi muhimu na kuiongoza timu yake kushinda. Ujuzi waki mkubwa ulikuwa ufungaji wa pointi kwa ustadi, kuruka kwa kasi, udhibiti wa mpira na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati mgumu. Kila ninapo muona akicheza, huhisi msisimuko, heshima na motisha. Hunifanya niamini kwamba kwa juhudi, nidhamu na kujiamini mtu anaweza kufikia kilele cha mafanikio katika chochote anachofanya.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kueleza kwa kina. Kuandika huniruhusu kuchagua maneno kwa umakini na kufikisha ujumbe kwa njia ilio wazi. Hata hivyo, pia napenda kuongea. Hasa pale panapohitajika mawasiliano ya haraka au majadiliano ya moja kwa moja. Kwa ujumla, zote ni muhimu lakini kuandika hunipa faraja zaidi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu huonyesha maoni tofauti na uzoefu wa watu hunisaidia kuona mitazamo mingine, kujifunza kitu kipya na kuelewa hisia za watu kuhusu jambo fulani Hata hivyo, napendelea kusoma maoni kutoka kwa vyanzo vinavyo aminika au watu wanao toa hoja kwa heshima Kwani maoni yasiwe msingi au yenye chuki yanaweza kuleta msongamano wa mawazo.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kusoma kwa mfano vitabu au makala ili kuongeza maarifa. Pia napumzika kwa kutazama filamu au kusikiliza muziki kwani unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati muingine kufanya mazoezi au kutembea ili kudumisha afya ya mwili. Pia napenda kutumia muda huo kuwa na familia na marafiki kuzungumza nao au kufanya shuguli pamoja. Kwa ujumla, natumia muda wangu wa bure kufanya mambo yanaonifanya nijihisi kie furaha, amani na nguvu za kuendelea na kazi.

Napenda kutumia muda na familia kwa kula pamoja, kuzungumza, kusherehekea mambo madogo madogo. Pia tunapenda kutembea au kuenda sehemu za kupumzika kama pwani au bustani na wakati mwingine kuangalia filamu pamoja. Shughuli hizi zinafanya tuwe karibu, kujenga uhusiano nzuri na kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia ya kuwaeka kwa mazingira ya urafiki na msaada Kwanza huwasalimu kwa furaha na kuwapa taqrifa za kampuni malengo yako taratibu muhimu Kisha huwa na taratibu na kuwapeleka kwa mwenzake wa timu ili wawe na mtu wa kuwafahamisha na kuwasaidia katika siku za mwanzo Pia huwa na mafunzo ya awali ili waweze kuelewa kazi na zana wanazotumia na kuwahakikishia kwamba wanaweza kuuliza maswali bila hofu. Kwa njia hii, wafanyikazi wapya hujiamini, wanajiskia, wanakaribishwa na wanaanza kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napiga kura. Kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii kuonyesha maoni yako na kusaidia kuchagua viongozi au sera zitakazo kuwaathiri. Kupiga kura, kunanifanya nihisi nimechangia mabadiliko na kuwa na sauti katika mambo ya nchi.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki hunifutia kwa sababu ni chakula chenye afia, kinachokua laini na kitamu, na kina proteini na virutubisho muhimu kama omega 3. Pia napenda jinsi samaki anavyoeza kupikwa kwanjia mbali mbali kama kuoka, kukaanga au kupikwa kwa mchuzi. Ninapokula samaki, uhisi nimepata lishe nzuri na furaha ya chakula kitamu.

Napenda kutazama mchezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama mchezo hunipa furaha ya msisimko, maamuzi, haraka na burudani, hasa nikiwa na marafiki au familia. Pia hupendeza kuona mbinu za wachezaji, ushindani na jinsi timu zinavyopambana. Hata hivyo, pia napenda kucheza mara kwa mara kwa ajili ya mazoezi na afya, lakini kwa ujumla. Kutazama mchezo ndiyo napendelea zaidi.